Sipendi kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu mara nyingi huleta mabishano na hisia kali. Nimeona mazungumzo haya yakivunja urafiki na kuleta mgawanyiko badala ya kuelewana. Napendelea kuzungumza mambo yanayo tuunganisha kama kazi maisha ya kila siku na ndoto za badai. Kufanya hivo huhifathi amani ya akili, heshima kati ya watu na mazungumzo yenye tija na furaha.